Kwa kutambua na kuchunguza michakato uliopo, kwa kutumia teknolojia na mifumo ya kisasa, kwa kuboresha mawasiliano, kuwapea wafanya kazi mafunzo, na pia kuhimiza maoni na ubunifu kazini, na pia kutoa kazi ambazo hazifai kwenye kazi hilo.